Moja kumbu kumbu nzuri kabla. Hiza nikiwa ni siku ya michezo. Ulikuwa na hekaheka nyingi. Kelele za kushangilia rangiza hivikundi. Na kila mtu alikuwa na roho ya ushindani. Lakini hii ni furaha. Hata kama sikuwa mzuri sana kwenye baadhi ya mchezo. Hisia za kuwa sehemu ya timu zilifanya siku hizo. Kwa maalilu msana. Kumbu kumbu nyingine vipindi vya mapumziko. Hapo ndipo marafiki walikuwa wanakusanyika kucheza. Kuzungumza au kupeana vitabu na karatasi za humo kwa haraka. Kabla mwalimu hajaingia kulikuwa na vicheko vya thati na urafiki wa kweli ambao uliendelea ata baada ya shule.

Kwanza, napenda kutumia cloud storage kama google drive ama drive kwa sababu zina niwezesha kupata data kutoka kifaa chochote na pia zinakuja na backup ya kio tomatiki. Hii inanisaidia endapo kifaa kitapotea kuharibika na kuibiwa data bado inabaki salama mtandaoni. Pili kwa file kubwa na nyeti napenda kutumia external hard drive au flash disk ilio na encryption. Hii inanipa utulivu wa akili kwa sababu unajua nakalazed aipo nje ya mtandao na haiwezi kupatika na kirahisi bila rusa yangu.

Ndiyo napenda kutembea msituni na sababu ni nyingi. Kutembea msituni kunaleta hali fulani ya utulivu ambayo huwezi kuipata mjini. Kuna sauti za ndege upepo laini unapopita kwenye manjani na uwarufu wa udongo safi. Vitu vinasidia kupunguza msongo mawazo na kufanya akili iwe nyepesi. Kupenda pia vile matembezi ya msituni hunipa nafasi ya kutafakari kupanga mawazo yangu au hata kutulia tu bila kelele za magari au shuguli za watu wengi.

Kwa kawaida, napenda reggae na afro beats kwa sababu midundo yake ni ya kupendeza na mara nyingi ina ujumbe mzuri wa maisha amani na upendo. Nikiwasha reggae hasa wimbo wa Bob Marley najisikia nafsi yangu inalelewa na maombi ya sauti au maneno yake yenye maana. Pia napenda hip-hop na R&B hasa wakati nataka kuzingatia au kuhamasika kufanya kazi.

Nawashirikisha mawazo na mawazo yangu najiweka wazi pale ninapo kuwa na suluhisho wa maoni ya kuboresha kazi ya timu, kusaidia wengine natoa msaada pale ambapo wenzangu, wanakosa muda au wana kabiliana na changamoto, kukubali na kurekebisha mapungufu, ninapo ona makosa yangu au ya timu, sijifungi bali na kubali na kujaribu kurekebisha haraka, kulishirikisha maswala muhimu kwa wakati, pia kuna kuzingatia malengo ya pamoja.

Mimi napata habari mtandaoni kutoka vianzo vingi vya Kenya. Hapa ni baadhi ya tovuti nina zo zitumia mara nyingi ni CitizenDigital Tuko.co.ke Na beba mchanganyiko wa siasa burudani. Na habari za kila siku kwa kiswahili. Na kiingereza Nation Africa Tovuti vya mambo vya habari vya Nation. Kwa habari za kitaifa. Na kimataifa. Na pia kuna the standard pass Kenya. Na Africa na.

Kama ningekuwa na uwezo wa kipekee, ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa hisia na mawazo ya watu kwa urahisi. Kwa maneno mengine ni kama uwezo wa kuona ndani ya nafsi ya mtu bila kusema neno lolote. Uwezo huu ungekuwa na faida nyingi, maana ungeweza kusaidia wengine, ningekuwa na uwezo wa kutambua pale mtu anapohitaji msaada. Au faraja, kufanikisha mawasiliano na kusaidia kuamua sahihi.

Baadhi ya mbinu ninazotumia, ni kuweka malengo ya pamoja. Wakati, kila mtu anajua lengo la timu na jinsi, kila kazi inavyosadia kufanikisha lengo hilo wanahamasika, kushirikiana ili kufanikisha malengo haya. Pia nashirikisha mawazo ya kila mtu kwenye timu, natambua na nadhamini kila kazi, nauweka mawasiliano ya mara kwa mara, shirikisha shuguli za pamoja za kijami, na kuwa mfano wa ushirikiano.

Napendelea kuandika kwa kompyuta zaidi, kuliko kwa mkono, ingawa kila njia ina faida zake. Kwa upande, wa kompyuta ni haraka na rahisi, naweza kuandika haraka zaidi au kurekebisha makosa mara moja bila kuanza upya na urahisi wa kuhifadhi na kushirikisha. Naweza kuhifadhi maandiko kushirikisha barua pepe au kuunda hati kwa urahisi bila kuhifadhi karatasi nyingi.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana na familia yangu. Shughuli zinazotufanya kwa karibu, kutulia na kufurahia muda pamoja. Baadhi ya mambo hayo ni kula chakula pamoja. Kutazama filamu au mfululizo, shughuli ndogo za nje kama kutembea kwa pamoja kuenda bustani. Kufanya michezo ya kinyumbani na kupika pamoja.

Ndiyo, napenda kugawa taka zangu kwa makini kadri niwezavyo kwa sababu ni njia ya kunga mkono mazingira safi na endelevu. Yafaa, ndiyo, jinsi ninavofanya na kuelekeza taka zenyewe napanga taka kwa makundi, plastiki, karatasi, chuma na taka zinazoweza kuharibika ni organiki. Natumia container zilizo tengwa na kuepuka taka zisizo muhimu.

Napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu na familia yangu kwa sababu hawa ndio watu ninaojisikia, ninaweza kuwa huru na kufuraia kweli. Maara nyingi ni marafiki wa kazi au shule, lakini pia baadha wenzangu wa kijamii ambao tumekutana kwenye shuguli mbali mbali, kama michezo mazoezi ya kijamii au kikundi cha masomo.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini napendelea kutumia mbinu za kupanga muda kuzingatia malengo na kuthibiti mawazo. Kwa hayo, njia ninazotumia ni kupanga kazi kabla ya siku, kila asubuhi au jioni kabla ya siku mpya naandaa orodha ya kazi muhimu kabisa, nagawa kazi kwa vipande, kazi kubwa nazigawanya katika, sehemu ndogo zinazoweza kukamilika haraka.

Napenda sana inayochanganya ubinifu na hisia. Zile ambazo zinafanya nitafakari au nijiskie kutulia. Kwanza, ni sanaa ya mchoro yaani visual arts. Nadhamini sana michoro na uchoraji. Hasa ile inayoonyesha maisha ya kiafrika utamaduni, mitaa na maanthali ya asili. Pia sanaa ya muziki, sanaa ya utendaji, yaani performing arts.

Ndiyo, napenda hesabu hasa pale inapotumika kufananiot kufafanua tatizo au kupata suluhisho la kipikee. Hesabu siyo tu kuhusu nambari, bali pia ni njia kuelewa maantiki, kupanga mawazo na kufanya maa maamuzi sahihi. Kwanza napenda hesabu, hesabu kwa sababu inachangia ufahamu wa kina, inaleta changamoto, ya dhamani, na inatumika kila siku.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kutumia mbinu za kuthibiti akili na mwili ili kupunguza mkazo na kuendelea kuwa na uzalishaji. Kwanza ni kupumzika kwa sekundu chache, kuzingatia kazi moja kwa wakati, kutumia mazingatio au tafakari, kuzungumza na marafiki wenzangu na kujitunza mwili. Kunywa maji, kula chakula kidogo chenye lishe, au kufanya mazoezi madogo kunasaidia mwili kuwa na nguvu na akili kuwa na lea kufanya kazi nzuri.